Mfanya biashara bora zaidi ni yule anayejua jinsi ya kusimamia biashara yake kwa ufanisi, kuelewa mahitaji ya wateja na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati unaofaa. Pia ni mtu wa uvumilivu. Anajifunza kutokana na changamoto na kushiliana vizuri na wengine. Mfanya biashara bora hutoa huduma au bidhaa zenye ubora au nidhamu na ana mtazamo wa kuendeleza biashara kwa muda mrefu.

Hapo marekani, timu maarufu sana kwa mpira wa kiragbi kwenye mabano rugby union ni New England Free Jacks. Sababu ni nyingi. Sababu ya kwanza ni kama wanashiriki katika mijari kiragbi kwa mabano MLR ligi ya juu ya kiragbi nchini malekani. Wamefanya vizuri sana hivi karibuni. Kiongozi wa timu na wachezaji wako na ujuzi na uzoefu, jambo linalowafanya kuwa hatari na kuwavutia kwa mashabiki.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki na huwa ni uzoefu wa kipekee uliojaa nishati na furaha. Sauti ya mziki inaongezeka, mwango wa jua na watu wenye na watu wengi wanoashangilia kwa pamoja ufanya mazingila yawe ya kusisimua sana. Tamasha inakupa nafasi ya kusikiliza mziki moja kwa moja, kuona wasanii unaowapenda na kufurahia muda mzuri na marafiki.

Ninaenda maktabani mara kadhaa kwa mwezi kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Wakati mwingine huwa mara kwa mara nikihitaji vitabu maalumu au tahadhari za kujifunza wakati mwingine ni nadra zaidi. Hasa kama ninaweza, pata rasimali mtandaoni.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inahitaji bidii, uwajibikaji na ubunifu, kwani inaonyesha jitihadi za kweli za mfanya kazi na huzaa matokeo chanya. Ninathamini pia kazi zinazosaidia wengine au jamii kwa njia moja au nyigine, kwa sababu hufanya mtu ajisikie kuwa na mchango mzuri. Zaidi kwa hayo, kazi inayopangwa vizuri, yenye malengo wazi na inayohusia ushirikiano wa timu huonekana kuwa ya thamani zaidi.

Kazi ushirikiano na wengine hufanya ufanyika kwa mawasiliano wazi na kuheshimiana. Kwanza hujaribu kuelewa malengo na matarajio ya kila mshiriki wa timu, kisha tunagawanya majukumu kulingano na uwezo wa kila mtu na kuhakikisha kila mmoja anajua jukumu lake. waKati wa changamoto, ufanya muktano wa pamoja kutafuta suluhisho na kushirikiana kwa mawazo.

Napenda kitanda kilicho na ugumu wa wastani, sio kigumu sana na sio rahisi sana. Kitanda cha laini hii uchangia usingizi mzuri kwa kuunga mkono mwili vizuri. Kuepuka maumivu ya mgongo au shingo na kunifanya ni kipumzika, nijiskie tulivu. Zaidi ya hayo, kitanda kilicho na faraja ya kutosha hufanya usingizi kuwa wa kina. Na kuanza siku mpya nikiwa na nguvu na msukumo.

Ninaifadhi pesa kwa kupanga bajeti ya kila mwezi na kueka sehemu maalum ya mapato yangu. Kando kabla ya kutumia napanga matumizi yangu kwa kuzingatia kipa umbele kuepuka ununuzi usio wa lazima. Na kutumia njia za kuokoa kama akaunti ya akiba au fedha taslimali zilizopango.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni chanzo kizuri cha virutubisho, kama ki kiraslimali na protini. Pia hunipa nguvu na kunisaidia kudumisha afya ya mifupa na meno. Mara nyingi napenda kuyatumia kwenye chai au kahawa. Au hata kwenye mlo wa asubuhi kama sehemu ya kula chakula chenye lishe kamili.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti na tamaduni za watu wengine. Kila chakula kipya huwa na hadithi yake na mbinu za kipekee za kupikwa. Jambo linalofanya uzoefu wa kuonja, uwe wa kusisimua. Pia kujaribu vyakula vipya kunapanua orodha ya vyakula ninavyovipenda.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni pamoja na uaminifu, vumilivu na uwezo wa kuongoza kwa mfano. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa na mawasiliano mazuri au na uwezo wa kusikiliza wenzake na kuchukua uamuzi sahihi wakati wa changamoto. Haitha kiongozi mzuri huwa wakuhamashisha na kuwachochea wengi kufanya vizuri kushilikiana na timu kwa heshima.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili mema. Imani huniwezesha kuwa na amani ya ndani kuamini kuwa kila jambo lina mpango wake. Na kunipa nguvu huu wakati wa changamoto. Aidha maadili mema kwa heshima uaminifu na upendo kwa wengine huniongoza katika maamuzi yangu ya kila siku.

Napopenda kustarehe, napenda kufanya mambo yanayofanya nijisikia furaha na utulivu. Mara nyingi napenda kusoma vitabu, kuskiliza mziki kwa kupumzika na kutazama filamu. Wakati mwingine huchagua kutembea nje na kufanya mazoezi madogo ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia kutumia muda na marafiki au familia kwa mazungumzo na kucheka huongeza furaha na kufanya nijisikie vizuri.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba kwa sababu ni kipindi cha sherehe, furaha na kukaribisha mwaka mpya. Wakati huu mara nyingi watu wanakuwa na wakati wa familia marafiki na matukio ya kufurahia pamoja. Hali ya hewa pia mara nyingi huwa na ya kupendeza na kuna hisia ya matumaini na kurudisha mawazo nyuma ya mafanikio na changamoto za mwaka mzima.

Napenda kunyoa ndevu kwa sababu kunanipa hisia ya usafi na mtazamo safi, kunyoa pia kunarahishisha utunzi wa ngozi na kufanya nijisikie vizuri kila siku. Hata hivyo, ninaona kuwa baadhi ya watu wanapendelea kuvaa ndevu kwa sehemu ya mtindo wa utambulisho. Hiyo ni jambo la kibinafsi, kwangu usafi na urahisi ndiyo vigezo muhimu zaidi.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia hasa, kunapokuwa na jua kali au wakati ninataka kuongeza mtindo kwenye mavazi yangu. Kofia husaidia kulinda uso dhidi ya mwanga mkali wa jua na pia huongeza muonekano mzuri na wakujiaminia. Wakati mwingine kuivaa pia husaidia kujisikia huru na kustare za idina pokuwa nji.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na hutoa chaguo nyingi naweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja kupata bidhaa ambazo huenda hazipatikani madukani pia, unapata muda wa kufanya uamuzi bila haraka. Hata hivyo, ni muhimu kuwa muangalifu ili kuepuka bithaa feki au uraghai.

Napenda wanyama wanye tabia ya upendo na urafiki kama umbwa na paka, kwa sababu wanapendo na kuleta furaha na utulivu nyumbani. Pia napenda wanyama wa porini kama ndenge na samaki kwani wana uzuri wa kipekee na hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu athiri. Kwa jumla napenda wanyama wanaohusiana na furaha, uangalifu na mazingira kwani huongeza maisha ya kila siku kwa raha na mafunzo.

Ndiyo, mara nyingi hufanya sadaka au michango au mchango kulingana na uwezo wangu na imani yangu inaweza kuwa kwa ajili ya makanisa, mashirulika ya misaada au wale wanahitaji misaada kutoa sadaka kuna nipahisi ya ya kulidhika, hafura hakuwa ni unasaide wa ingine na kuchangia maindelewa ya jami.

Napenda kuenda sinema mara chache kwa mwezi kutegemea filamu mpya zilizotoka kwa muda niliyokuwa na kati mwingi naenda mara moja tu kwa mwezi lakini ikiwa kuna filamu nzuri au nikitaka kupumzika na marafiki naweza kuenda mara mbili. Kuenda sinema hunipa burudani ya kipekee kwa sababu ya sauti mazingira rahisi ya kutazama firamu kwenye screen kubwa.